Moja ya zaya nzuri nilizojenga maishani kwangu ni kujifunza kupanga muda wangu na kujisimamia mwenyewe. Hili halikuja maramoja, lilijengwa polepole kupitia makosa, changamoto na kujitambua. Kuna wakati nilikuwa nafanya mambo bila mpangilio, nikichelewesha kazi na mwisho wa siku najikuta nimechoka lakini hakuna kitu cha maana nimekamilisha hiyo siku. Hapo ndipo nilipoanza kuona umuhimu wa kubadilika nilianza kwa kujifunza kuamka mapema na kuanza siku nikio na muelekeo. Sio kila siku huwa rahisi lakini kuanza siku kwa utulivu hunisaidia kujiandaa kisaikolojia. Mimi hujiuliza leo nataka nifanye nini? Hata kama ni mambo machache tu kwa lengo kuwa na lengo hunipa motisha ya kusonga mbele. Zoea lingine nililojenga ni kujifunza kujitathmini. Baada ya siku au wiki hujiangalia na kujiuliza kama nimefanya kile nilichopanga kama nimekosea, sijilaumu sana, bali mimi huangalia ni wapi, nitaweza kurekebisha. Hii imenisaidia kukua polepole bila kujiona sifai. Nimejifunza kuwa makosa ni sehemu ya safari. Pia nimejenga zoea la kusikiliza zaidi ya kabla ya kuzungumza zamani nilikuwa mwepesi wa kutoa maoni hata bila kuelewa jambo kwa undani lakini kadri muda ulivyopita niligundua kuwa kusikiliza hunipa hekima zaidi hua inanisaidia kuelewa watu kuepuka migorogoro migogoro isiyo ya lazima na kutowa mchango wenye maana pale inapoi itajika zoea la kusoma na kujifunza mara kwa mara pia limekua muhimu sana kwangu si lazima niwe darasani kila wakati lakini kujifunza kitu kipya hata kidogo hunifanya nijisikie nina songa mbele inaeza kuwa kusoma, kuangalia mafunzo au kusikiliza watu wenye uzoefu hili limenisaidia kupanua mtazamo wangu wa maisha pia nimejifunza kuheshimu mapumziko dhamani nilidhani kufanya kazi bila kupumzika ni bidii lakini baadae nimegundua kuwa ni kujichosha bure kupumzika hunipa nguvu ya kurudi kazini nikiwa makini zaidi na hii imenisaidia kulinda afya yangu ya akili na mwili zoea lingine nzuri ni kudhamini watu wanaonizunguka kujifunza kusema asante, kusikiliza na kusaidia pale ninapoeza. Kumeimarisha mausiano yangu. Nimegundua kuwa mafanikio ya kweli hayaji peke yake bali huja kwa kushirikiana na wengine kwa ujumla zoea hili zuri azikunifanya niwe mkamilifu lakini zimenifanya niwe mtu bora kuliko nilivyokuwa jana zimenifundisha nidhamu, subira na kujitamini na bado ninaendelea kujifunza kila siku kwa sababu kujenga zoea nzuri ni safari endelevu na sio jambo la maramoja tu.

Ninapo jitayarisha kwa mkutano jamb la kwanza hua nafanya ni kujitulia na kuelewa lengo la mkutano wenyewe. Mimi hujiuliza mkutano huu ni wanini, unahusu nini na ninatarajiwa kuchangia vipi. Bila kuelewa hilo mapema, nirahisi sana kuingia mkutano ukiwa, huna mwelekeo na unajikuta umechangia kidogo au unachanganya mambo. Baada ya hapo, mimi hujitahidi kukusanya taarifa muhimu zinazo husiana na mkutano. Kama kuna mada itajadiliwa, mimi huipitia mapema. Si lazima nijue kila kitu lakini niwe na uelewa wa msingi hii hunipa ujasiri wa kusikiliza vizuri na kuchangia pale inapo hitajika. Pia hunisaidia kuepuka kuuliza maswali ambayo tayari yashajadiliwa awali. Jambo lingine muhimu ni kuandika mambo machache ya msingi, sipendi kuingia mkutanoni nikiwa nimebeba karatasi nyingi. Lakini, mimi huandika hoja chache zinazohisi ninazohisi ni muhimu. Hii hunisaidia nisije ni kasahau kile kinacho kusudia kusema. Pia hunisaidia kuchangia kwa ufupi kwa mpangilio bila kuzunguka sana. Mimi huji andaa pia kisaikolojia, najua si kila mtu atakubaliana na mawazo langu, na hilo ni jambo la kawaida. Kwa hiyo, mimi hujiweka tayari kusikiliza maoni ya wengine bila kukasirika au kujihami kupitia kiasi. Mkutano mzuri ni ule ambao watu wanasikilizana, si ule wakushindana na nani anajua zaidi. Kwa upande wa mda, mimi hujitahidi kufika mapema au kwa wakati. Kufika mapema hunipa nafasi ya kutulia, kuangalia mazingira na kujiandaa kimawazo. Pia hunipa heshima kwa waandaji wa mkutano na washirika wengine kuchelewa maranyingi huanza mkutano vibaya hata kama haujaanza. Ninapo jitayarisha mimi pia huangalia mambo ya msingi kama mavazi na vifaa vinavyo hitaji si lazima niwe nimeva kwa kupitiliza lakini kujitahidi kuonekana nadhifu na mtu ambaye anajiheshimu kama nahitaji daftari, kalamu au kifaa chochote, mimi huhakikisha nimebeba mapema ili nisije nikahangaika wakati wa mkutano wakati wa mkutano mwenyewe, mimi hujitahidi kusikiliza kwa makini, sifurahi kuzungumuza tu bila kusikia wengine. Kusikiliza hunisaidia kuelewa hoja za watu na hata kuboresha mawaza yangu mimi mwenyewe. Nikipata nafasi ya kuchangia, mimi hujitahidi kuwa mfupi, ufupi wa wazi ili ujumbe wangu ueleweke. Baada ya mkutano, mimi hujithatmini kidogo, hujiuliza kama nilielewa yanayo jadiliwa na kama kuna majukumu niliopewa. Kama yapo, mimi huyaandika ili nisiya sahau na hiyo hunisaidia kuhakikisha mkutano hauishi kwenye maneno tu bali pia unaleta matokeo.